Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya utengenezaji wa programu za kompyuta. Kwa mara nyingi mafunzo haya yatasaidia kwa sababu unapoangalia dunia sasa ni kwa amba mambo mengi ya naelekea kutumia kompyuta na vilevile dunia sasa inaenda mbio. Kwa hivyo ningepata ule wezo ama yale mafunzo ya kunifunza kuunda programu za kompyuta ninhehisi kwamba hayo ndio masomo ningehitaji kwa sasa.

Kwa mara nyingi mimi hupumzika kwa kupata kinywaji baridi ama wakati mwingine kama ni msimu wa mvua kupata kahawa napo kufika pale nyumbani naoga naingia sebuleni napumzika kwa kutazama runinga kwa mara nyingi kwa kutazama filamu ambazo nazipenda au kwa wakati mwingine kwa kusikiza mziki nahisi hapo ndipo napopata kitulizo changu sahihi.

Ili kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao, mimi kwanza huangalia mazungumuzo yanapoelekea nikiona kwamba mazungumuzo haya kwa wakati mwingine yameanza kuelekea katika upande ambao hujanifurahisha wala sijapendelea. Mimi nachokifanya ni kuondoka katika yale mazungumuzo na kusahau tulichokuwa tukikiongelea ili kisije kikanidhuru na kwa wakati mwingine kisije kikadhuru yule mwenzangu ambaye tunalumbana.

Nacho kifanya kulinda mazingira ni kuwakikisha kwamba, uchafu, takataka, ni vitu ambavo vimekusanywa pamoja na vimewekwa katika eneo ambalo, lina stahili. Vile vile ili kulinda mazingira nahakikisha kwamba, ukataji wa miti mara kwa mara, nimewepuka vile vile nashiriki katika upanzi wa miti. Tatu, nachofanya ili kulinda mazingira ni kuchunga vile vianzo vya maji na kuwacha kuchafua maji hasa kuoga mtoni na wakati mwingine hata kuogelea mtoni na hisi hivo kupitia kuwacha hayo na ambayo unayofanya yanasaidia kulinda mazingira.

Kwa mara nyingi, mimi husikiza muziki wadini, yaani mziki wakumwabudu, mwenyezi mungu. Vile vile, mimihusikiza muziki wakidunia, haswa ile miziki ya mambo zamani. Kwa mara mziki ile, uwa na mafunzo fulani ya yanayonipa. Vile vile, wakati wa sherehe, mimihusikiza muziki ya kisasa, kama vile muziki wa bongo, muziki wa afrobeat. Na vile vile muziki wagusii urban ni muziki pia na upenda na sana sana muziki waki Kenya.

Kwa mara nyingi simu yangu naitumia zaidi katika mawasiliano, iwe ni mawasiliano ya kupiga simu moja kwa moja ama mawasiliano ya kupitia kurasa za kijamii kama vile whatsapp na vile vile facebook. Pia kwa mara nyingi mimi hutumia simu yangu kufanya kazi za mitandaoni. Na vile vile hata kupiga picha na kuweka kumbu kumbu.

Kwa sana sana mimi hupenda kusoma vitabu vya aina ya riwaya. Hasa vitabu hivi vya riwaya ni vitabu venye hadithi. Kwanza kuna kitabu ambacho mimi nakipendilea kukisoma zaidi kitabu cha riwaya ya utengano. Kilicho a ndikuwa na mwandishi Said Ali Muhammad. Katika kitabu kile kuna wahusika ambao ni maimuna, kazi sija na wengine. Napenda kitabu kile maana napu kisoma na hisi kwamba kinonglea maisha ya kawaida ya naoendelea sasa.

Katika kazi ya yote mawasiliano ni kitu ambacho kinapewa kipa umbele kwa sababu pasipo mawasiliano inamanisha kwamba hakuna kazi itakayoendelea. Kwa hivyo kitu muhimu katika kazi naamini kwamba mawasiliano munapoelezana munapuelemishana hii ni niia ya kuwasiliana.

Uwezo ambao nigependa kuwa nao ni uwezo wa kuoana kwamba kila binadamu wanaishi katika maisha mazuri, katika mazingira mazuri, kila mwanadamu wanawezo wakupata majisafi, stima na vile vile matibabu. Ningalikuwa na uwezo ule, ningefurahi sana, maana katika dunia hii, hakuna kitu cha muhimu zaidi kushinda thamana ya mwanadamu.

Zoea ya zuri nililo lijenga ni kwamba ni kuwaheshimu binadamu pasipo kuzingatia umri, miaka au tabaka ambayo mtu anatoka. Kwa hivyo naamini kwamba tabia hiyo nilioijenga ni nzuri ya kumuheshimu kila mtu pasipo kubagua rangi jinsia wala kabila.

Timu ya mchezo unaofuatilia sana sana na fuatilia timu ya mchezo wakandanda kwa hapa nyumbani na fuatilia timu ya Shabana FC vile vile katika ligi za ng'ambo na fuatilia timu ya Asenali kwa muda mwingi mimi ni shabiki wa timu ya Asenali.

Kwa mara nyingi mimi hutazama video mtandaoni kupitia mtandao wa YouTube. Vile vile mimi hutazama video mtandaoni kwa kutumia mtandao wa Facebook. Vile vile mimi hutumia mtandao wa TikTok pamoja na mtandao wa X ili kuweza kutazama video zangu.

Kiukweli nafuatilia matukio ya kimataifa, sana sana nafuatilia vita vya ukraini na urusi, vile vile nafuatilia matukio ya kibiashara na matukio mengine kama vile matukio ya siasa. Mimi hupenda kuyafuatilia matukio yale maana kutoka na matukio yale ndiyo yanao amua ama uendesha uchumi wa dunia nzima.

Jinsi navyo saidia jamii yangu kwanza mimi hujiunga katika makundi yanayotowa kazi ya ziada ambayo siya kulipisho kwanza kwa kuhakikisha barabara zetu zimetengenezwa vizuri. Vile vile kuhakikisha vianzo vya maji, viko salama. Vile vile kuhakikisha kwamba wale watu katika jamii ambao hawajiwezi wamehitajiwa wakati mwingine chakula, wakati mwingine vifaa vidogo vidogo vya kutumia, mimi huweza kuwasaidia kulingana na uwezo wangu.

Viatu navyovipenda inalingana na mahali vina vyo hitajika kwa kweli napenda viatu vya aina zote kulinganishwa na mahali ambapo vinahitaji kutumika kwa mfano wakati wa kuenda kazi naipenda viatu vyeusi vilivyopakwa rangi. Napoenda mazoezini, napenda viatu ambayo ni vyepesi kwa mara nyingi huwa katika rangi nyeupe, rangi ya kijani na hata rangi ya samawati. Vile vile napenda viatu virefu, vya alimaarufu, kwa lugha ya kimombo, gumboot, wakati naenda shambani ama wakati nimetembea katika sehemu ambapo kuna matope mingi.

Kwa mara nyingi wakati wa jua kali ni wakati ambapo tunasema kwa mara nyingi unapata vyakula vimevunwa haswa mahindi kitu ninachopenda kukifanya kwanza ni kuhakikisha kwamba mahindi yale yameanikwa. Vile vile kuna vitu ambavyo vinahitaji kukaushwa wakati ule kwa wakati mingi wakati wa jua vimetumia nafasi ile kuvikausha.

Kiukweli mimi naifadhi pesa kwa kutumia mbinu tofauti tofauti kulingana na mahitaji yake ya badae. Kwanza mimi hufadhi pesa katika akaunti ya benki. Pili mimi hufadhi pesa katika simu katika akaunti ya simu. Tatu mimi huifadhi pesa katika chama alimaarufu kwa luga ya kimombo, sako. Vile vile mihuifadhi pesa kwa kununua hisa ambazo na eza ziuza badaye na kupata faida.

Kitu ambacho ningependa kujifunza kipya, kwanza ningependa kujifunza kuunda programu za kompyuta. Kwa maana dunia sasa inelekea katika matumizi zaidi ya kompyuta. Tatu ningependa kujifunza kuendesha treni. Na hisi napenda treni sana kwa sababu kwa maramingi unapotazama treni ninjia mweja usafiri ambayo hajali yake haipatikani kwa urahisi. Kwa hivyo ningependa kujifunza kuendesha treni.

Likizo yangu ya ndoto ningependa kuifanya katika mji wa Maldivi. Vile vile katika milima na vile vile katika kutembelea mbuga za wanyama. Yule ambaye ningependa kutembea naye ni mpenzi wangu kwa mara nyingine vile vile ningependa kutembea na mama yangu na ndugu yangu katika maeneo yale ili tuweze kufurahia pamoja.

Kwanza mimi hupenda mikutano ya kikazi kwa maana katika mikutano ile watu huelimishana. Watu huwekeana malengo, watu hupata kuelewa jinsi mpya ya kufanya kazi vile vile mimi hupenda mikutano ya ibada ama injili ya kumtukuza mwenyezi mungu na kwa uchache kabisa mimi hupenda mikutano ya siasa. Mimi hupenda mikutano ya siasa ili niweze kujua mwele keo wa nchi yetu.

Msimu wa mwaka unaopendeza sana ni msimu wa krisimasi na kusherehekea mwaka umpya kwa sababu. Msimu huu ni msimu ambao watu wengi ambao tuseme kwa mwaka moja hawajaionana masiku zimenda. Huu ndo mwaka watu wengi hurudi vijijini na pale munaeza tangamana kukutana msherehekee pamoja na kutoka pale kila mtu aeze kuenda tena nyakati nyingine ambayo mnaeza kuja pamoja ni katika msimu wa krismasi ndio maana napenda msimu huu.

Mfanya biashara bora na mkubali ni mfanya biashara kwa jinala ken yaani uforo super stores katika mjii wa kisii kwa sababu mfanya biashara ule ni mfanya biashara ambaya menawiri katika biashara yake. Amweka takriban bidhaa zote za matumizi katika duka lake ue ni bidha za ujenzi, bidha za ukulima, vile vile na bidha za chakula. Kinacho nifanya nipende ni kwamba kutoka na biashara yake hameweza kuwajiri zaidi ya vijana miatano kwa yeye pekee yake. Na kiukweli kinacho nifuraihsha ni mtu ambaye amezidi kuzimamisha biashara ile miaka nenda rudi na vile vile unapoenda pale kupata ajira hamuna ubaguzi hamuna kitu ambacho kita kutengo usingie pale mara kuna mambo ya kuwambu rushwaa hongo pale kinachokupeleka pale ni akili na nguvu zako.

Wafanyikazi wageni kazini mimi huwakaribisha kwanza kwa kujitambulisha vile vile pia mimi kujitambulisha kwao pili mimi uchukua hatuwa ya kuwaonyesha mambo muhimu ambayo wanatakiwa kujua kama vile kujua mahali huduma muhimu zinapopatikana kama vile chumba cha usafi wanapotaka kupata chakula na mambo mingine ambayo ungependa kujua. Sana sana mi huwapa nafasi ya kuja kuuliza chochote ambacho wanahisi kimewakera ama kwa wakati mwingine kimewachanganya wangependa kupata usaidizi.

Wakati mwingi wa mapumziko kazini nachokifanya ni kupata chakula ili niweze kupata nguvu na mara nyingine kuungana na wenzangu ili kuzungumzia malengo ya kazi tunachohitaji kufanya. Vile vile kurekebishana. Vile vile katika nafasi ile sisi hupata kutiana motisha na kuweka malengo mapya katika kuisongeza kazi mbele.

Kiu kweli napenda hesabu maana kazi yoyote ili eze kuenda sawa hesabu ni chombo muhimu katika kuisukuma kazi mbele. Ndiyo maana napenda hesabu kwa sababu wanavosema wa mongu wa kwa hivo. Kwa sababu wanavosema hesabu ni chombo cha kawaida katika maishi ya kila binadamu kwa hivo inabidi ni kepende na niweze kuatia hesabu kwa moyo wangu wote.

Hekima ambayo nimejifunza maishani kubwa kabisa ni hekima ya kuwapa watu wengine nafasi na waweze kujieleza. Hekima ya kuwaheshimu watu pasipo kuzingatia umri, jinsia na sehemu wanapotoka. Naamini kwamba hiyo ni hekima muhimu sana kwa maana inanifanya niweze kufanya na wenzangu kazi bila taaswishi yoyote au pasipokuwa na shida yote.